Mimi mara nyingi hushughulikia makosa kwa kwa kuzingatia mambo yanayofaa kufanywa na yale makosa ninapopata mimi mimi hushirikiana na mkubwa wangu na tunasuluhisha makosa yote yanayotokea wakati wote pale kazini.

Mimi mara nyingi huwa napiga picha mara moja moja ninapojisihi na kwa mara mingi mimi hupiga picha za selfie. Ni nadra sana niweze kupiga picha. Lakini nikipiga, pengine nimepiga selfie mara moja moja hivi. Wakati kama huo selfie mara moja na tulia pengine nikipiga picha kidogo tu.